Kinywaji baridi ninachopenda ni kinywaji cha soda ambacho ni baridi ambacho kimetiwa baridi. Kinywaji hiki nacho hufanya mtu huskia vizuri na kujiburudisha. Na kufanya mtu asikie vizuri. Tuseme wakati ametoka kwa jua ama ametoka kutembea kwa muda mirefu.